Jioni hii nitaona nini? Kuna filamu mpya kwenye runinga au nisikize muziki tu. Labda niangalia matangazo ya mchezo. Kuna mchezo wa mpira kesho. Ninapenda kuona timu yangu ikicheza. Watoto wangetaka kuona hadith iza katuni. Wanafurahia sana. Tunaweza kuangalia pamoja. Halafu watoto walale. Baadae nitakuwa na muda wangu niangalie filamu yangu Nina filamu kadha sijasoma bado Nadhani usiku huu tutafurahia burudani nyumbani ni vizuri kulala mapema pia kesho ni siku ya kazi.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

Nimepata kitabu kipya tangu wiki mbili. Bado sijasoma. Nimekuwa na shughuli nyingi. Leo nitachukua muda kusoma angalau kurasa kumi. Kitabu kinazungumzia historia ya nchi. Ni muhimu kujua. Napenda kusoma jioni kabla ya kulala. Moyo wangu unatulia. Magazeti ni nasoma asubuhi lakini vitabu ni kwa jioni. Watoto wangu wanaona nikipenda kusoma na wanaanza kupenda. Nitabia zuri kuwapa. Muktaba ya karibu ni vitabu vingi. Nitakwenda wiki ijayo kusoma. Kuna fungua akili. Kujua mambo mapya.